Napenda kutumia muda na familia kwa kuzungumza kwa ukaribu, kula chakula pamoja, kushiriki shughuli za nyumbani, kucheka na kufurahia muda wa pamoja, kwani hunipa furaha, amani na huimarisha upendo na mshikamano wa kifamilia.

Napenda rangi ya bluu nyepesi kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu inaleta hisia za utulivu na amani. Inafanya chumba kiwe na mwanga wa kutosha na mazingira mazuri ya kupumzika au kusoma. Rangi hii pia hunisaidia kuzingatia kazi zangu kwa urahisi na kunifanya nijisikia vizuri kima wazo na kihisia kila ninapoingia ndani ya chumba. Na pia ni rangi ninayoipenda.

Natumia simu yangu zaidi kwa sababu ni kifaa cha muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa kutumia simu naweza kuwasiliana na marafiki, familia, kusoma habari mtandaoni, kujifunza mambo mapya na kupata taarifa muhimu haraka. Kusoma pia ufanya shugulu zangu za kila siku kuwa rahisi na za haraka ikiwemo kupanga ratiba, kutafuta mahali na kufanya manunuzi au malipo mtandaoni. Kwa hicho ni chombo kinacho niwezesha kuendelea kushirikiana na dunia kwa urahisi.